Huwa ninafanya na watu kama timu, kitu cha kwanza ambacho nina thamini sana ni mazungumzo, ama kukubaliana tunapaswa kufanya hii kazi, kama iwapo ni kazi moja, inapaswa kufanya hii kazi na ikamilike hivi, hivi mtu mmoja asibaki na kazi yote na mwingine hakuna kazi ambayo anafanya, lakini iwapo ni timu ya mbali mawasiliano kwenye simu, kwenye mitandao, mawasiliano sana kukubaliana na kila mtu kutimiza kazi yake, kazi yake ile ambayo anafaa kutimiza.

Sana sana ninajikuta kwamba, siku ninaweka hindi ya kilini na kitanda kigumu na kitanda kizuri. Ninajikuta kwamba ninalala kwenye kitanda tu bila kujiuliza kitanda kipo vipi, ninajikuta asubuhi yake ni kuona shida kuamka mgongo, kwa hilo ni jambo ambalo ni lazima kulizingatia maana ni kulala kwenye kitanda ambacho hakitoshi.